Sherehe yangu ya kupendezwa ni kama sherehe ya mazao, ya matunda, inamaanisha furaha, rangi na ladha tamu. Kila mta anapata sehemu yake, akisherehekea pamoja, akinywa juisi tamu, akicheka na kufurahia maisha. Ni sherehe ambayo inakufanya ujisike mchangamfu na mwenye furaha na kila kitu kidogo kinacha fanyika kinachangia kumbu kumbu nzuri na hisia za upendo.

Ningependa kuenda madukani asubuhi wakati hewa ni safi kila kitu kiko mtulivu na unaweza kuchagua vitu kwa utulivu bila msongamano. Asubuhi inakupa nafasi ya kupanga siku yako vizuri na kuanza kwa hisia nzuri.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni wakati nilipokuwa nikishughulika na wateja waliokuwa na mahitaji tofauti kila siku. Umenifundisha uvumilivu, mawasiliano bora na jinsi ya kushughulikia changamoto kwa utulivu na ufanisi. Pia nimejifunza kupanga muda wangu vizuri na kudhamini kila kazi ndogo kwa sehemu ya mafanikio makubwa.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni Kijapani. Lugha hii inautamaduni wa kipekee, mandishi mazuri ya kanji, hiragana na katakana na pia inakupa fursa ya kuelewa fasihi, historia na sana za Japani kwa undani. Kujifunza Kijapani pia kunakuza uvumilivu na umakini kwa sababu kila herufi na lafudhi zina maana na mpangilio wake. Nilugha inayo changanya utaratibu, ufasaha na burudani na nigefurahia sana kujitosa katika utamaduni wake wa kipekee.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuzingatia mambo matatu. Umuhimu, muda na mapumziko. Kwanza, ninaweka kipaumbele kwa kazi muhimu zaidi zinazohitaji umakini mkubwa asubuhi. Kisha ninaweka kazi nyingine zinazoweza kufanywa mchana au jioni. Pia ninaweka mapumziko ya kutosha ili kupumzika na kuepuka uchovu. Kila siku ninaweka malengo madogo ili mwishoni mwa wiki nijue nimefanya maendeleo thabiti.

Ningependa zaidi kutazama michezo kuliko kucheza kutazama michezo kunanipa burudani, kunanifundisha nidhamu na kazi ya timu na kunanipa msisimko wa kuona juhudi na ushindi wa wengine pia hunipa nafasi ya kufurahia michezo bila presha nikifuatilia mbinu, ushindani na hadithi zilizo nyuma ya kila timu au mchezaji.

Naam nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa maonyesho hayo yalinifundisha kuangalia uzuri kwa undani kudhamini ubunifu wa kila msani na kupata msukumo kutoka kwa michoro na picha ni nafasi uzuri ya kujifunza mambo mapya kushirikiana na wengine wanaopenda sanaa na kuingia katika hisia za kila kazi ya sanaa.

Ninapo jaribu kufanya marafiki wapya, napenda kuwa mkweli na mtulivu. Kwanza, ninaanza kwa kuzungumza kwa heshima na tabasamu, nikijitambulisha kwa urahisi. Kisha, nasikiliza kwa makini, kuonyesha shahuku kwa mambo wanayo penda na kushiriki mawazo yangu kwa uwazi. Pia napenda kushirikiana katika shughli ndogo za pamoja kama kucheka, kujifunza kitu kipya, au kushirikiana katika kazi ndogo ili uhusiano uwe wa kweli na wa kudumu.

Ningependa kutembea sahemu zenye utulivu na mandhari nzuri kama bustani, ufukweni au maeneo yenye miti mingi. Kutembea huko kunanipa nafasi ya kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kufurahia hewa safi. Pia ni njia nzuri ya kuona uzuri wa asili, kugundua vitu vipya na kupata msukumo wa mawazo mapya. Kwa hiyo, kila safari ya kutembea ni mchanganyiko wa burudani, amani na furaha ya kweli.

Ningependa zaidi kusoma lakini pia kufurahia kuandika kusoma kunanifungua mawazo, kunipanua maarifa, na kuniruhusu kuingia katika hadithi na dunia tofauti. Kuandika, kwa upande mwingine, kunanisaidia kueleza mawazo yangu, kuhifadhi hisia, na kushirikisha wengine kile ninacho jifunza au kuona. Kwa hivyo, kusoma kunaleta maarifa na msukumo, na kuandika kunaleta ubunifu na kujiele.

Ningependa hali ya hewa yenye, joto la wastani na upepo mwekundu, si mvua sana wala jua kali. Hali hiyo inanifanya nijisikie raha, kuweza kuwa nje bila kupunguzwa na joto au unyevunyevu mwingi, na kunipa nafasi ya kufurahia mandhari, kutembea au kufanya shughuli za kila siku kwa utulivu.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni njia ya kuanza siku kwa utulivu na mpangilio. Kwanza ninamka mapema kupumzika kidogo na kuchukua pumzi ya kina. Kisha nakunywa kikombe cha chai au kahawa na kupanga mawazo yangu kwa siku hiyo. Baada ya hapo napanga kazi yangu muhimu zaidi za hasubui ni kihakikisha kila kitu kipo kwenye mpangilio. Pia napenda kutumia daka chache kufikiria au kusoma kitu cha kufurahisha ili kuanza siku kwa msukumo na nishati nzuri.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio na mpangilio wawazi. Kwanza, ninaangalia kazi zote muhimu zinazo hitaji kufanywa na kuzitenganisha kulingana na humuimu na muda. Kisha, ninaweka malengo madogo madogo ya nayoweza kupimika ili niweze kufuatilia maendeleo yangu. Pia, ninaweka muda wa mapumziko na tadhmini ya mara kwa mara kuhakikisha kila lengo linafikiwa kwa ufanisi.

Naam, napenda kulima bustani. Kulima bustani kunanipa utulivu, kunanifundisha uvumilivu, na kunanifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Kuona mimea ikikua polepole na kuzaa matunda au maua hunipa furaha na kurithika. Pia ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi, mepesi, na kutafakari kwa utulivu. Bustani hunifanya nijisikie mwenye amani na mwenye shukrani kwa kazi ndogo ninayofanya kila siku.